Ndiyo, mimi napenda kuimba, ingawaje sauti yangu sio nyororo ama ya kuvutia kama watu waimbaji mashuhuri. Lakini, nikisikia ni nyimbo napenda ama nikiwa pekee yangu kama nasikiza mziki mimi hupenda pia kuimba, nikijifurahisha. Lakini, nikiwa mbele ya watu ama nikiwa pamoja na watu inakuanga ngumu sana niimbe naimbanga tu kwa moyo kimoyomoyo.

Jamii ni kitu ya muhimu sana na mimi huchangia ushiriki hasa katika jamii yangu kuwa kuhakikisha mimi ni mtu wa maana na nachangia kwa mazuri ambayo yanaendelea kwa jamii na kwa kijiji kijumla. Mara kwa mara kunapo hitajika watu wa kujitolea kwa miradi tofauti ambayo inafanyika hapo. Kwa jamii nahakikisha mi ni mmoja wa wale wamejitolea na nafanya kazi vile ipasavyo. Nahakikisha usafi, usalama kwa wote ambao wako kwa jamii hiyo yetu. Na hivo tunahakikisha kila mtu ako na furaha, kila mtu anaishi maisha mazuri na hakuna mtu anayedhulumiwa katika jamii yetu. Na hivo inaimarisha jamii yetu na umoja na uhusiano wa kila mtu.

Uhusiano na wafanyi kazi wenzako ni kitu chau muhimu sana kwa sababu mudam kubwa sana ambaou kona unautumia kazini na wafanyi kazi wengine wenzako hapo kazini. Kwa hivyo uhusiano ule utakua nao na wao ni kitu muhimu sana. Ukiwa na uhusiano mbaya, muda wako mwingi utakuwa unautumia kwa nafasi ambayo sio mzuri. Lakini ukiwa na uhusia no mzuri, utapata ya kuwa siku zako zimejazwa na uzuri na furaha na nawema. Kwa hivyo maramingi mimi hutaka kuwa jua kwanza, niwaelewe, nijue ni watuwa ainagani ninini kina wafurahisha, nini haki wafurahishi, nijue hasira ya mtu. Mtu niwa, ako na nimwe pesi wa hasira, ausiomwe pesi wa hasira, ni mtu anafurahi a kitu fulani ambacho mimi na furahia na natumia hicho ambacho sisi wote tunakipenda kuleta kutengeneza uhusia no mzuri na yeye. Na pia nahakikisha na wasikiza. Natia maanani chenye wanasema na chenye ni muhimu kwao ili ni sije nikawa kosea. Na vile vile na waelezea pia haliyangu pia. Ni nini kina nipendeza ni nini kina nikasirisha ili wao pia wasije wakani kosea kwanji a hiyo. Na hivyo tunakuja kupata uwelewano na uhusiano wetu unaenda ukiimarika. Kila kuna pokua na mzozo tunapata na fasi mwafaka na njia mwafaka ya kutatua na kuhakikisha hatuko seani heshima. Kwa hivyo nitasema pia heshima pia nikitu muhimu sana kwa uhusiano huo mzuri na nikitu ambacho natilia maanani sana. Na nahakihisha kila mmoja ambayo nawasiliana nae na mpati ahe shima zake. Na vile vile nah itaji heshima hiyo hiyo. Kwa hivyo ni kuelewana tumara kwamara kuelewana, kujuana, kujua ninini cha umuhimu kwa mtu fulani, ninini cha mfurahisahNi nini hakimfurahi. Na hivyo utapata mzo zano unapungua ku zua hapokazini na uhusiano una imarika.

Malengo ya kila mwezi kazini huamuliwa hasaa na ni kazi gani ambayo tulizo nazo. Kama ni kazi za muda ama ni kazi za dharura za kufanywa kwa haraka. Na hiyo ndio inatuelezea mpango ambao tutahitaji. Kwa mfano kama kazi ambayo tuko nayo kwa muda huo ni kazi ya dharura ambayo inahitajika kwa muda wa haraka inamaanisha kwamba hiyo inapatiwa kipaumbele hiyo ndiyo lazima itimizwe kwanza lakini kama kuna kazi zingine ambazo lazima zifanywe za kawaida hizi zinapatiwa kufuatilia kufanywa wakati wa kufuata kwa hivo nitasema mara mingi chenye kuamua ni kazi yenye tuko naye na hata vile kama hakuna kazi basi kutafuta kazi ndio itakuwa kipaumbele kwa hivo. Vile kazi ipo hiyo ndo itaamua nini mnafaa kufanya kwanza. Pia saa zingine kuna msimu wa kazi mingi ambao unatarajuwa kuja na hivo mnafaa kujitayarisha ama kujiandaa kwa muda huu. Kwa hivo hiyo pia inaamua ni nini ambacho amu mpangilio wa kikazi kwa mwezi huo. Tuseme kama tunakaribia sikukuu fulani. Mnaanza kujiandaa vila mutakavyofanya kazi kwa sikukuu hiyo au kwa muda huo wa sikukuu hiyo.

Ndiyo, mimi nimpenda historia sana. Kwa hivyo kama u, kwa sababu naamini, wacha niseme hivi, naamini sana kama ujui utokako, utajipata umerudi kule kule. Makosa ambayo umefanya ya hapo kwa muda uliopita, ni vizuri uielewe, na uweze kuepuka hapo vizuri. Kwa hivyo ndiyo napenda historia, ndiyo nilipenda sana kwanza nikiwa shuleni, nikisoma hapo shuleni. Na hadi wa sasa mimi hupenda historia, sio kusoma tu. Ila kusikiza ama kuangalia taarifa kwa mtandao, kwa televisheni. Hata filamu za kihistoria napenda sana kuzitazama. Na ili niweze kujifunza ni yapi yaliyokuwa yakijiri kitambo. Na hivo tuweze kuepuka yale ambayo tumekosea hapo awali. Na tusije tukarudia yale yale tumendele tume kosea kitambu.

Kumbu kumbu mzuri ninayoikumbuka kwa urahisi ni sherehe ya kuzaliwa kwangu ambayo ili sherehekewa nikiwa na miaka kumi, nikiwa mtoto. Ilikuwa ndio ya kwanza nakumbuka kusherekea. Sikuwa nimesherehekea ama tumefanya burudani kwa nyingine. Na ilikuwa ya umuhimu sana na ili nifurahisha sana kwa sababu kuli andaliwa vyakula, vya kila aina. Tamutamu mingi pale zilikuwa keki ilikuwa imetengenezwa kubwa kabisa na imeandikwa jina langu. Na watoto wote wa kijiji walikuwa wame alikwa hata watu wazima. Na ikakua sherehe kubwa ya kufurahisha na nikaletewa zawadi tofauti. Hata watu watu wa familia ambao walikuwa wameitwa aaah mashangazi walikuja na ikakuwa sherehe kubwa na nilifurahia sana. Kila wakati nikumbukapo hiyo sherehe mimi hufurahi tu.

Mimi husaidia jamii kwa kuhakikisha naishi pamoja na watu ambao niko nao kwa jamii vizuri, sikosani na watu wowote, nawapatia kila mmoja heshima yake, na sishiriki uhalifu hapo nyumbani, na hivo nahakikisha usalama wa kila mtu ambayo yuko kwa jamii yangu. Na hivo hivo kuna kukuwa na jambo kuna mradi ambao umetokelezea ni wa kufaa jamii mi huhakikisha nimejitolea na nimefanya kila niwezavyo ili kuhakikisha mradi huo umeenda umefanikiwa na hivo tunapata kuhimarisha jamii kila wakati.

Katika olimpiki, nitasema ya kuwa mbio refu, ndio mimi hasa hushabikia. Na sababu kubwa ni kwa sababu nchi yetu ya Kenya huwa maarufu sana kwa mbio hizi refu. Na hivo natakanga nishangilie au niwashabikie na nifurahie ushindi wao na nisherehekee pamoja na hao. Na hivo tuweze kuwaonyesha ulimwengu kwa ujumla umaarufu wetu kama wana mchezo. Kwa hivo nitasema mbio za mbio mrefu hasa ndio mimi hupenda kutazama na kushabikia.

Harufu ni ipendayo, nitasema ni manukato. Hasaa yale yananuka kama mauwa hivi, hiyo mimi hufuraia. Lakini chenye mbacho sifurahi hasa ni harufu au manukato ambayo ni kushambulia mtu. Iwe siyo makali sana yawe ya katikati tu. Lakini ikiwa mingi sana ile hali unanusa mtu hata kabla umuone na akiingia anawaacha harufu ikiwachapa akienda. Hiyo inakuwa zaidi inakuwa haifuraishi lakini iwe ya hapo katikati ni harufu nzuri manukato mazuri hiyo inapendeza hii.

Kwa kweli siyezi kusema hasa ni kipa wa gani niko nacho. Lakini ntazungumziya hazaa. Ule uwezo ambao nikonao na nawezanga kufanya jambo vizuri. Na hiyo ni upangaji. Na wezanga kupanga kazi vizuri zaidi. Na hiyo ndiyo imekuwa kazi yangu mara mingi kupanga mla kazi ya watu. Kwa kikisha naelewa chenye kinahitajika. Na naeza kuchora mpangilio tosha na mpangilio mzuri mwafaka wa kutimiza. Chenye tunataka kutimiza na hivo nahikikisha pia mpangilio huu umefuatiliwa hadi kikomo. Na tumefaulu kwa kila ambacho tunapanga kutimiza. Kwa hivyo naeza sema hiyo pia ni kipawa ambayo nikonayo.

Cha kwanza nahakikisha najua ni nini ninahitaji, ni nini nataka kutimiza. Na nikijua hivo, ntajua vile nita, nitatimiza chenye nataka. Kwa hivo kwanza najua ni nini nahitaji, ni nini nataka kutimiza, halafu napanga vile nitatimiza. Na nikisha weka mpangilio huo nahakikisha nimpangilio ambao ni unaweza fuatwa kwa urahisi na huwezi kosea. Na utahakikisha kuwa umetimiza lengo la chenye unataka kutimiza kila wakati. Kwa hivo na chorampangilio huo naufuata nahakikisha nimepata kila wakati. Nimetimiza lengo la kazi yenye nilikuwa nafanya. Na sio kutimiza tu lengo nahakikisha kazi yenye unafanya ni kazi ambayo ni nzuri ya kuridhisha. Na itahakikisha kuwa mwenye umefanyia kazi atarudi mara kwa mara kukuongezea kazi. Na hivo utaendelea tu kukuwa.

Kuna timu za aina mbili ambazo mimi nashabikia na pia napenda kutizama na nayoipenda sana. Kuna moja ya ligi hapa nyumbani na hiyo ni Mathare United ambayo ndiyo timu ambayo ilikuwa mashuhuri sana pale nilipokuwa naishi nikiwa mtoto nikiki pahali nimekulia. Na pia kuna timu ya Manchester United ambayo ndiyo iko kwa ligi ya uingereza na hiyo pia ndiyo naipenda sana. Kwa hivo timu hizo mbili ndiyo naezapenda naeza sema mimi nazipenda na ninazishabikia mara kwa mara. Washinde wasishinde ni timu yangu na naipenda.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijapani. Lugha hii naonanga ikiwa nzuri sana na pia tamaduni za kijapani ni tamaduni ambazo nimekuwa nikizifurahia na nimesoma historia yao na hii hunipendeza kila wakati. Kwa hivyo na pia ningependa kutembea nchi hiyo wakati moja nijionee. Mlima fuji, nitembee Kioto, mji wa Kioto, nijionee. Nchi hiyo vile imeendelea kwa sababu ni nchi ambayo imeendelea sana. Na iko na umaarufu mwingi sana. Kwa hivyo ningependa kujifunza kijapani kama lugha ya zayaziada.

Kusimamia au kusimamiwa, nitasema inategemea na ni shughuli gani hasa. Ni shuguli ya aina gani ndiyo unafanya ndiyo haihitaji kusimamia mtu ama kusimamiwa. Tukizungumzia kusimamiwa, ningesema kama sio shughuli ya umuhimu sana, ni sawa kusimamiwa. Lakini kama ni ya umuhimu nafurahianga niwe hapo mimi mwenyewe, nijisimamie mimi mwenyewe. Lakini kusimamia pia ni vile vile inategemea ni shughuli ya aina gani. Kama ni ya umuhimu na mwenye anafaa kuwa pale hapatikani ama hawezi kujisimamia mwenyewe kwa sababu moja ama nyingine ni sawa nitamsimamia mimi kama ni mtu ambayo ni rafiki au ni jamii. Na tuna uelewano fulani na yeye.

Sera yenye naona ni ya umuhimu sana kwa kampuni ni uaminifu kwa utenda kazi. Ni lazima uwe na uaminifu kwa utenda kazi. Hili kazi yako, iwe ni ya kuvutia, ya kulidhisha wenye wanaohitaji kazi hiyo. Na hivo inaakikisha watu watazidi kukuja na hiyo biashara itazidi kukua. Ukiwa na uaminifu, wateja watakuwamini na watazidi kurudi na wataleta wengine. Na hivu unapata kazi itaenda iki imarika na faida yende ikiongezeka na umaarufu wende ukikita. Kwa hivo, uaminifu wa utenda kazi ni muhimu sana.

Wakati wa baridi kali, kwanza ni lazima uhakikishe kuwa umevaa nguo ambazo zinaafaa na ni nguo za kuleta joto. Umevaa jaketi, umevaa suruali ambazo ni mzito, shati mzito. Pengine umejifunikia kofia, ama kitu ya kufunikia kichwa. Kwa hivo, mavazi ni muhimu sana. Uvae mavazi ya joto. Na pia uhakikishe kuwa unapata kula vizuri, kula chakula ambacho kinaongeza joto kwa mwili. Na hiyo inahakikisha itapunguza makali yale ya baridi. Kisha pahali unapokaa, unahakikisha kuna joto ya kutosha, kuna jiko, umeasha hapo kwa nyumba kama uko nyumbani kama kuna AC, uko sawa hapo kazini. Kwa hivyo usijiweke kwa kijibaridi, bure tu. Na ujikinge na baridi vitu ambavyo ni baridi pia Usikule. Vyakula havina joto kwa hivo. Hiyo pia ni muhimu.